Mimi napenda chakula iko na ladha tamu sanasana na pia yenye iko na mchanganyiko na wa viungo vizuri. Kwa mfano mtu akipika tu nyama hivi na akaange au achemushe pamoja na mchuzi mzuri ya wali na chakula mimi naipenda sana na pia napenda mboga za kienyeji sana sana ikifuatanishwa na ugali hivi.